Naam chumba changu cha kula ni chumba kubwa cha kulalia na kinaweza fafanunuliwa kwa upana kama sehemu ya utuluvu na furaha ya ubinafsi. Ndani yake, kitanda chenye stare ndicho kitovu cha nyumba. Kimefunikwa kwa mashuka safi, mito laini na blanketi zinazo nipa joto na faraja. Kitanda hiki ya kika kinakua maali pa kupumzika bada ya siku ndefu. Na kinaongeza isia ya eshima na hathi ya chumba. Na pia kutoka dirishani, macho yangu hukutana na mandhari ya miti na ikitikisa majani yake kwa upepo wajioni. Mwanga wa asili unaingia ukileta hewasafi na muonekano wa kijani. Inaonipa amani na kuunganisha chumba na mazingira ya anje. Kikubwa zaidi, hii inafanya chumba kisihisi kama kimefungwa bali kama sehemu ya maisha ya asili. Kando ya chumba, kijikabati changuo zangu, nicho kipenzi changu zaidi. Kinampangilio mzuri, kimejaa nguo zangu, zilizopangwa kwa nidhamu na usafi. Kabati hili naonyesha utu wangu upendo kwa mpangilio usafi na kujali mali zangu. Anapia nisehemu inayonipa furaha kila na poingia chumbani kwa sababu na jua kila kitu kiko mali pake. Kwa ujumla nigipenda sana kusema kwa mba chumba hiki kinakua mchanganyiko wa starehe, utulivu wa asili na mpangilio wa binafsi. Na ni mali pa kupumzika kutafakari na kujihisi nyumbani kwa kiwango cha juu zaidi.

Naam kwangu mimi kipaumbele bora zaidi kazini kina uhusiano na kuweka mpangilio wa majukumu kwa namna inayo hakikisha matokeo bora ufanisi na pia ustawi binafsi. Kwa upana kipaumbele bora kazini kinaweza kuelezwa kwa kuzingatia majukumu muhimu zaidi. Kwanza anza na kazi zinazohusiana moja kwa moja na malengo ya shirika au timu. Kisha pili matokeo na athari pale ambapo unapochagua kazi ambazo zina matokeo makubwa kwa muda mfupi na marefu na pia uharaka na muda, unatumia kanuni kama Eisenhower Matrix, kazi za haraka na muhimu kwanza. Kisha uwezo binafsi na raslimali ambapo unafanya kazi kulingana na nguvu zako na muda uliopo ilikuepuka kuchoka. Na pia kuna ule ubora wa kazi ambapo kipau mbele bora hakihusu wingi wa kazi bali ubora wa matokeo. Na pia kuwa na ratiba inayojali afya ya mwili na akili kwa sababu ustawi huongeza tija. Kwangu mimi kipaumbele bora kama vile kukamilisha kazi zinazohusiana na malengo ya shirika kwa mfano ripoti muhimu. Na pia kazi zinazohitaji wa haraka kwa mfano majibu kwa mteja. Na pia kazi za maendeleo binafsi kama vile kujifunza ujuzi mpya na pia kazi za kawaida kama vile kusafisha faili, kupanga dawati na kadhalika.

Kulingana na mimi namna bora zaidi ya kushambulia mabadiliko kazini inahiitaji mtazamo wa kimkakati, ustahimilivu na kisikolojia na mwasiliano mazuri. Mabadiliko mara nyingi huleta hofu au upinzani lakini ya kishughulikiwa kwa hekima ya naweza kuwa chanzo cha ukuwaji binafsi na washirika. Hatua bora za kukabiliana na mabadiliko kazini mojawapo ni kukubali na kuelewa mabadiliko. Hapo unafaa kutambua sababu za mabadiliko kwa mfano teknolojia mpya, sera mpya au mabadiliko ya timu, na pia unakuwa na mtazamo chanya badala ya kupinga bila kuelewa chochote. Na pia pili unaweza weka mawasiliano wazi kwa sababu, kwa mfano unaweza uliza maswali kutafuta ufafanuzi na kushiriki wasiwasi wako kwa njia ya heshima. Mawasiliano mazuri pia hupunguza uvumi na hofu. Na pia unaweza panga kipao mbele upya, kwa mfano unaweza tumia zana kama SNL Matrix, ama horodha za kila siku ili kupanga majukumu kulingana na hali mpia. Na pia hii inasaidia kuendana na mabadiliko bila kupoteza mwelekeo. Na njia nyingine pia unaweza jifunza na kujenga ujuzi mpya. Mabadiliko mara nyingi uleta teknolojia au mbinu mpy a. Kwa hivyo unafaa kuwa tayari kujifunza na kuendeleza ujuzi wako. Na pia uneza kuwa na ustamihimilivu kitu kile ambacho tunaita kwa kilugha ya kimombo resilience. Unastahili kubadilika haraka usiwe mgumu kushikilia njia za zamani. Na pia ukue mtu ambaya anaangalia mabadiliko kama fursa ya kukua bali sio tishio. Na pia unafaa kushirikiana na timu yako, kwa mfano kushirikiana uongeza mshikamano na kupunguza upinzani, na pia timu ikikabiliana pamoja mabadiliko huwa raisi zaidi, na mfano wautekelezaji ikiwa kampuni ina badilisha mfumu wa kidigitali wa kazi. Kwa mfano unafaa kutambua faida zake, unafaa kuuliza mafunzo ili kuelewa mfumo mpya, na pia unafaa kupanga majukumu upya kulingana na mfumo huo, na pia unastahili pia kushirikiana na wenzako ili kusaidiana. Hayo yote tu ni kulingana na mimi kwa maoni yangu.

Naam napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni tabia yenye faida nyingi kwa afya ya mwili, akili na ata ustawi wa kijamii. Kwa kuwa mimi napenda sana kutembea nataka kueleza faida za kutembea kwa miguu. Moja ni afya ya mwili kwa sababu husaidia kudumisha uzito bora, huimarisha moyo na mishipa ya damu, hupunguza hatari na shinikizo la damu na kisukari, na huimarisha misuli na mifupa, hasa miguu na mgongo. Nyingine ni afya ya akili, kutembea husaidia kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi, huchochea kutolewa kwa endophins, zinazokupa hisia za furaha, na pia hutoa nafasi za kutafakari na kujipanga kiakili. Nyingine nikwamba unaleta uhusiano na mazingira, kwa kuwa unapokua, ukitembea, unagusana moja kwa moja na mazingira yako, miti hewa, hewa safi, mandhari, na pia hukuza upendo wa kuasili na kufanya mtu ajisikie, huru na mtulivu. Nyingine ni uhusiano wa kijamii, ninapo tembea na rafiki au familia huwa naimarisha mshikamano. Na pia hutoa nafasi ya mazungumzo ya kina bila usumbufu wa teknolojia. Naeza recommend namna ya kuimarisha tabia za kutembea kwanza na unafaku unastahili kuweka ratiba ya kila siku mfano kama ni asubuhi au jioni ama asubuhi na jioni. Na pia unafaa kuchagua njia zenye manthari nzuri kama bustani, barabara, zenye mti au kando ya ziwa. Na pia unafaa kutumia kutembea kama kipindi cha kutafakari au kusikiza mziki unaokupendeza. Na pia kuunganisha na malengo ya kiafya mfano hatua elfu kumi kwa siku naam ni hayo tuu kulingana na mimi.